Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri? Mahala pazuri ambapo nishawahi safiri ni sehemu ama nchi jirani ya Tanzania katika sehemu ijulikanayo kama moshi ambapo tulienda katika kijito fulani kinachoitwa Chemka. Tulipata maji masafi sana, maji natural ambayo yanatoka chini na ni maji masafi, na tuliweza kuogelea na kuwa na muda mzuri sana mahali pale.

Nini kinachokufanya ucheke. Kinachofanya nicheke, sana kwa sana. Ni video fanifani ambazo nazo zitazama kwenye mitandao. Ya Twitter, ama TikTok, ama Instagram. Ni video ambazo zimefanywa na watu, ama inaweza kuwa ni wanyama. Na ni video ambazo zinanipa ucheshi sana na napenda kucheka ninapo ziona.

Muziki gani unasikiliza mara mingi. Muziki ambao nasikiza mara nyingi ni mziki tofauti tofauti. Ila sana sana napenda muziki ya kikenya yenye inajulikana kama urban tone ni miziki ambao ina mipigo mizuri na ni miziki ambao inakuchangamsha mwili na ni mziki ambayo inafurahisha sana unapoisikiliza.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Kitu nachofanya cha kwanza umeme unapokatika. Ni kuzima switchi zote, zenye televisheni ama zenye radio ili kuzuia zisiungue na kitu cha kila nachofanya ni kuwasha mishumaa ili kuleta mwangaza katika nyumba.